Hei, mimi napenda timu ya, timu ya Manchester. Kwanza, uniform yake. Ah, wanakuanga fiti. Ju napenda, my favorite color ni blue. Alafu, hei, hawajawahi tuangusha. Hawajawahi tuangusha. Kila siku, wana win. Wakipigwa leo, next week, hao ndio the best winner. Yani, hawajakua kutuangusha. Taso, wanapenda hiva. Alafu, maneja wao, anajua kujipanga. Kama ni kununua wachezaji, ananunua vizuri. Kama ni kulipa, manchester inalipanga do vizuri. Hadi natamani kuwa, kuwa moja wawo. Mini niwe mchezaji wa hiyo team. Alafu betting, odds Odds wakipeana wanapeananga Odds hao tu zinakuwa ga juu So wakati na bet, odd inakuwa ga mzuri sana So, wanabetingi vizuri Bet zao zinakuwa vizuri. Alafu, most hopes imekua kwa miaka mitano iliopita So hatu ija ituangusha yomi ya kayote. Iki ituangusha lambda once once once once.

Mi napenda hesabu. Unauliza kama napenda hesabu? Sana. Kwa sababu hesabu ndio nilipita shuleni. Nilikuwa na grades ingine na noma noma unaona So mi napenda hesabu kitu wa kwanza. Hakuna mtu kama nafanya biashara. Kama nafanya biashara lazima hesabu ukuwe unajua. Kwa mfano. Unarudisha Change. Unauza mandazi ama unauza soda. Unauza Coca-Cola ama unauza Sprite So kama umeuza crate tano na kuna mbili ambazo ulipeana ama we mwenye ulikunywa So unafaa kukumbuka. Hesabu ni nzuri sana kwa sababu zinakopea tracking. Jana uliuza vipi. Hii wiki kumekua aje? So hesabu ni rekodi ingine ambayo haitawahi kosa kutumika. Masaa tunahesabu. Yani na hesabu kama na kesho kuna meeting nafaa niangalie saa nijue asubuhi naamka sangapi. Yani hesabu inatumika kwa kila kitu Most so napenda hesabu na mimi nafurahia sana hesabu kwa sababu hakuna mahali hayuko, iwe kwa biashara gani, kuhesabu minyama. Kuangalia kama uko shule we ni mwalimu, lazima uhesabu wanafunzi. Kama wewe uko kwa matatu, kama basi, ama train, ama ndege. Lazima uangalie ni watu wangapi wako ndani, ni watu wangapi wamebakia. Kama ni traffic, wewe unangalia gari ya kwanza imepita ya pili unaona so hesabu ziko kila mahali ziwe kwa pesa, iwe kwa wanyama iwe kwa rentals like kila kitu inatumika na hesabu so hakuna venye ata kama watu waipendi mi naipenda juu hakuna venye utaiepuka hakuna automatic Calculator lazima ufinye na ni manual most ni manual so usipopenda hesabu then unafail kwa maisha yako unaangusha maisha yako mbaya sana So hesabu zinatumika kwa njia nyingi. Kama ni watu uneekea chai, lazima ujue ni watu wangapi. Kama we ni chef, we ni mpishi, lazima ujue hesabu vizuri. Ujue unabai, kitunguu ngapi, unabai, unaeka chumvi. Kilo ngapi, nyanya, nyama, kilo ngapi. Like kama ni mpishi lazima ujue hesabu. Kama ni mwalimu lazima ujue hesabu. Kama we ni ni mwanariadha lazima ujue hesabu. Ujue nikifika pale ni dakika ngapi So hesabu zinatumika kwa kila kitu na mi nazipenda, mi nazifurayanga juu. Zimenisaidia sana maisha ni mwangu mote. Hakuna mahali, sijaji tumia hesabu. Hakuna kila kitu So nahesabu, hii mwezi nimelipwa pesa ngapi na toanisha, na tuoanisha, mwisho mwezi, na save pesa ngapi, na tumia pesa ngapi kwa mshahara yangu, na save ngapi, na pea familia ngapi, nanunua nini, lazima nikinunua kitu chochote, lazima nikue na hesabu, nikienda soko, uwezi enda soko bila hesabu zako kwanza, unajua, ninaenda supermarket, ninaenda kubai chumvi, haya, nitoki hapo, niende kwa soko, nibai matunda fulani, mbili nitoke hapo, niende kwa nguo, ninunuwe nguo mbili nguo. Niende kwa baisikeli, yani hesabu lazima zinatumika kwa kitu chochote. Haya, nitoke hapo, nikitoka soko, nitumie matatu. Na hesabu pesa ya matatu, nikitoka kwa matatu, nitatumia boda boda. Nitoki hapo, nitatumia pesa ngapi. Nikitoka hapo, nitafika saa ngapi So bado na hesabu masaa, pesa, matumizi yangu. Nikitoka sokoni, nitumia boda boda, nitumia matatu. Nitafua saa ngapi na hesabu. Nitafika saa ngapi na hesabu. Nitalala saa ngapi na hesabu hesabu ziko kila mahali. Kama kesho kuna mkutano. Nitafika sangapi, naenda na watu wangapi. Viti ni ngapi zimewekwa hapo. Sahani ni ngapi za wageni Like, lazima unahesabu kila kitu. Kama ni ukulima, uko na mbegu ngapi. Pesa ngapi ya kulipa wafanyakazi.

Kama napenda kula samaki, hee, samaki ndiyo chakula ambacho mimi siwezi kukosa. Mimi kwanza nakuanga vegetarian. So, napenda, either ni kule white meat. Unaona? Sasa samaki ni kitu ambacho, nakipenda, nikitamu. Lazima uwe na utaratibu mezani ukila hii samaki. So, kwa sababu samaki, ndiyo nyama yenye, huwezi kula mnyama mwingine. Tuseme wanachinja either punda ama, kwa nini napenda samaki? kKwa sababu, kama ni ng'ombe, ng'ombe unaweza kuchanganya na nyama zingine ambazo hazijaruhusiwa kuuzwa. Kama umechinja ng'ombe kwa buchari, unakuta pale unaweza kuchukua either paka, uchukue wanyama wengine ambao si kuku, uchukue mbwa, uchukue like, sisi kama waumini wa Mungu kuna nyama ambazo hatufai kula, na kwa sababu ya biashara na tamaa ya pesa, unajua mwanadamu. Anatafuta faida. Sasa mimi napendelea samaki kwa sababu samaki unaona ametoka. Hakuna nyama nyingine inayofanana na samaki. Ni ndogo, unaona macho ya samaki, huu ni mkia wa samaki, na wakati mwingi huwa nakula samaki ikiwa, nanuunuanga samaki ambaye ameketanishwa So haiwezi kuchanganywa na nyama zingine. So that's why napenda samaki. Kwa sababu ni tofauti sana. Nyama yake ni nyororo. Unapika na dakika kidogo. Si kama nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kondoo, ama ya kuku zinakaa masaa manne. Lazima utumie makaa ama gesi yako. Meko unatumia wakati mwingi ukuchemsha nyama, ati ndiyo hivyo. Mengine lazima uchome, lazima uchemshe ya ngombe, sijui ukatakate. Samaki ni kuweka kitunguu pale, mafuta, hata dakika tatu haiishi, samaki ushapika. So kama ukona wageni, ugali dakika ngapi. Unaupika ugali na samaki. Ni chakula ambacho kinaiva haraka, ni kitamu, hauhitaji vitu vingi kupika samaki, hauhitaji wakati mwingi kupika samaki. Na, hauwezi kula nyama ingine ambayo inaitanishwa na samaki Like ka ni samaki ni samaki. Yaani, samaki ni nyama ingine, tamu, tamu, huwezi ilinganisha na kuku. Ni nyororo, nyororo halafu aje haipatikani kila mahali So, hainunuliwi na kila mtu, unaelewa. Na samaki si pesa, ni pesa, si pesa, si bei rahisi. Saa inakuwa ni muhimu sana kwa jamii. Na ni muhimu sana sokoni. Pia, samaki haiharibiki kwa haraka. Inachukua muda. Samaki inachukua muda sana kuharibika. Unaelewa si kama hizi nyama zingine samaki hata inaweza kaa wiki mbili. Nyama ishawe, siku ya tatu isha anza kunuka. Halafu, samaki si lazima uifry ama uipike na mafuta. Uikaushe na mafuta ndio, unaeza ikausha kwa jua na hiyo samaki iendelee tu kuliwa na watu. Unaona? Kwa, nyama ya maji mbayo, si nyama si huu mnyama mwingine wa kula nyasi. Samaki anaishi sana. Bora tu umtunze, umweke mahali pazuri, haa samaki anakaa hadi mwezi. Hata unaeza ikausha kwa jua, uweke chumvi na ule. So, samaki ni chakula ingine tamu, halafu, ni rahisi kupika, nirahisi kuitunza, ni rahisi kuu na pia hifananishwi na nyama zingine na halafu huwezi kula na fujo samaki lazima ukule na utaratibu that's why naipenda hey supu yake.

Ati kama nimeshaifunga mnyama. Nimeshaifunga mnyama na si mmoja kwanza nituanzie na mnyama wa kwanza ambaye ana mani, ambaye hana mahitaji mengi, ambaye anajua kuingia kwa nyumba, anajua kutoka. Huyu mnyama ni umbwa. Umbwa nimeishi na yeye miaka mingi. Na siwezi ati mbwa ni mbaya ivi. Ahitaji chakula cha muhimu sana kwa sababu tuseme huyu nilimfuga tu awe. Anaangalia wakati siyuko namwacha nyumbani. Na alikuwa anakaa umbwa nilimpenda sana kwa sababu anaeza ngojea hadi kama siyuko. Anagojea tu mi ni hadi nifike. Aneza toka kwa jirani. Aende kwa jirani akule sapa. Aneza toka nyumbani aende. Awinde sungura akule alafu anarudi. Napenda umbwa. Chakula nikipika nyumbani. Namwekea zake. Anajua masaa ya kukula. Yani ni mjanja sana alafu wakati siyuko huezi ingia kwa iyo nyumba. Uezi ingia kwa compound yangu So nilipenda umbwa sana kwa sababu ya vitu vingi. Usiku anabweka. Akisikia kitu anabweka. So mi natoka naangalia, hey, kuna nini? Ananionesha hapa kulikuwa? Kitu fulani, wafulani akabweka sana. So ninajua ni akiwa nje ananitunzia boma usiku na mchana wakati mi siyuko. So nilimpenda zaidi. Alafu, ni mnyama ambaye ukimwambia asifanye kitu kibaya, anajua kitu kibaya. Kwa mfano, nikimuacha umu nje ya nyumba ama kwa kiwanja uko wakati naenda shambani nikimuacha anatunza kuku zangu yaa nimefuga pia wakuku so anatunza kuku zangu haya wakati siyuko atabweka sana akiskia kuna mtu anaingia ambaye hafai anajua yaani ni mnyama anajua kazi yake so mini nilipenda umbwa sana naipenda sana naipenda sana kwa sababu ananipenda na anajua familia yake yangu yote anajua majirani. Hawafai kuingia So sikuwa naogopa. Nikiacha nyumba yangu bila mtu kwa sababu nikimuacha hapo nje. Ama wakati mwingine unaeza muacha kwa nyumba. Hatachafua atakula tu chakula chake pale. Alale, mchana ametulia. Usiku sasa ndiyo anaanza kazi So mimi nilikuwa nafurahii. Hata kukana hei kwa sababu nikienda kufunga mbuzi. Huko shambani Hade unuona tunacheza pamoja alikuwa kala fiki wangu wa chanda na pete. Yani, umbwa ni mnyama wa muhimu sana kwa jami. Na mi nampenda. Unaona, hako na amani. Kama hakuna cha kukula, anatoka anaenda kujitaftia. Wakati nimepika, unamuona hapo. Wakati wageni wamekuja, adi sasa inabidi nimfungie. Ya, nilikuwa namfungia mchana mnyumbani wakati staki atoke. Na kwa kumfunga hivo, alikuwa anatofautisha kati ya wageni na wageni wa karibu alikuwa anawajua hangebweka sana. Lakini watu hajui. Angeshinda akibweka huko kote kila mtu anajua. Hei, kuna mtu asiyefaa kwa boma langu. Na hiyo ndi umuhimu wa umbwa. Na haezi kosa mchana aneza toka. Haende huko awinde, awinde wanyama ajitaftie chakula harudi masaa ya jioni. Kwa sababu masaa ya jioni haezi toka nyumbani. Yeye ndiye sasa anafaa kuwa, yeye ndiye uko sasa ni kama kwake. Lakini mchana, mchana amelala tu, ata uezi dhani atafanya kazi usiku. Lakini giza likiingia, heii kazi inaanza. Sasa mimi uko si kwangu, uko ni kwa umbwa na alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Kuku hazikuwa zinaguzwa, mbuzi hazikuwa zinaguzwa. Yeye ndiye alikuwa anaziangalia, nikama zimikuwa zake. Na nikampemda. Na hadi saizi nikona umbwa kumi. Nimewaongezea sasa. Nimewapngezea.

Tabia ambazo zinachukia za majirani na za watu ambao ni wa tofauti tofauti. Ngoja nikwambie Iso tabia ni mbaya sana. Tabia ya kwanza ya wizi. Tabia ya wizi. Aa mi ninaichukia sana kwa sababu mimi mwenye nirifunzwa. Haufai kuchukua kitu cha mtu ambacho haujachokea. Hiyo tabia mi siipendi. Kwa sababu imefanya watu wengi waumie. Inaumiza moyo. Kwa sababu umeacha mbuzi yako kwa nyu uko kwa mboma lako jirani yako anakuja anaichukua, anauza, anafurahia pesa. Na wewe wakati ulikua unaangaria mnyama wako, unaufuga. Hakuwa anashughulika yeye tu ako starehe zake. Watu wanakuja wanaingia kwako, wanaiba, wanaenda. Wao wataki kuchoka So unaona hizo tabia zinachukiza sana. Kwa sababu sisi wote twafaa kufanya kazi. Lakini ye anaketi, anangojea wewe. Ununue mfugo kama kondoo, mbuzi, ng'ombe, kuku. Wakati tu umeng'ang'ana kama miaka miwiri. Kuyakunza wale wanyama wanazaana. Sasa mwenzako na yeye anaona hapa ndio kirimo kiko. Kirimo ndio hichi anafaa kuvuna So anakuja anakuimbia kila kitu. Anaenda nazo anauza. Alafu anenda anafanya sherehe. Anafanya sherehe. Hauchoki unanunua zingine. Anarudi anachukua So hizo tabia ni zinauthi na hazifai kuwa kwa jamii. Tabia zingine za watu ambazo zinachukiza zaidi. Ni hawa watu ambao wako na njaa zaidi. Wana huzuni, wanakuja, wanakuambia tafadhari. Nisaidie, nisaidie, nitakurudishia. Nisaidie, nitakurudishia. Sasa wewe kama vile tu umeshikwa na huzuni. Unaenda unasaidia uyo mtu. Ukimsaidia, unaguzwa na moyo kwa vila amekwambia story yake, unaenda unamsaidia After kumsaidia, hei, anamea pembe. Huyo mtu hatawai, hatawai rudisha, hatawai ripa deni yako uyo mtu hata, ata ajari, hajari. Kwa sababu umemuondorea shida yake, anasahau na, anajifanya sasa wewe. Hauna deni yake, hana deni yako. Uyo mtu unakuta anaenda ananunua, anafanya sherehe nyumbani kwake, ananunua kuku, anakula tu, ana, ana mbio, ukimwitisha anasema nitakupatia. Sasa iyo, iyo tabia ni mbaya, tabia nyingine ambao ni mbaya ni wanaume, anakuja analala na bibi yako, anakunyaganya girlfriend yako, mpenzi wako, na haujui, na hao ni marafiki wa dhati wa karibu sana. Yani wanakuja wanalala na bibi yako ama girlfriend yako na wanakuchekesha tu. Unakuta girlfriend yako ameanza kuonesha madharau. Sasa ao watu izo tabia zinachukiza sana. Ee tabia zingine ambazo zinachukiza. Ni marafiki zako wanakuja kwa nyumba yako unawaarika. After umewaarika, kwa siku mbiri wanazoeana nao. Wanakikuja siku ya tatu wanachukua nguo zako ata bila kukuambia. Unakutana nao na marafiki zako wakiwa na nguo zako wamevaa. Alafu, wanachukuanga tu zile nguo nzuri nzuri unaona, nguo zuri zako ndio wanashine nazo uko mtaani. Wanazitumia vibaya, kwanza unatuko, ee man awa watu apana. Nguo yako ile nzuri, iyo ndio wanatumia. Kwanza wanaenda kuitumia vibaya na marafiki wenzao awa watu wana tabia mbaya, mi naichukia na siipendi. Mi ntakwambia utoe, na nguo zangu mi si za kuvarianwa Pasono aufai kuchu.

Hapana, siishi maali nilizaliwa. Nilizaliwa mbali sana na kule naishi wakati huu. Kitu ya kwanza, tulihama juu ya shule yenye nilienda kuanzishiwa. Mama ali tulihama nae, tukaenda akanipeleka shule tofauti na yenye nilianza nayo. After(baada ya) miaka mitano, nikahama. Miaka mitano mingine, nikahamishwa. Wakati nimemaliza shule, nikaenda kuingia shule ingine. Okay, wakati nimemaliza shule, nilienda kutafuta kazi sehemu nyingine. Mbali sana. Alafu baada ya iyo kazi, nikaenda na nikatafuta kazi ingine. So, naishi mbali sana na kule naishi.

Kitanda mi napenda kizuri, kwa sababu kigumu, sikipendelei, napenda kitanda ambacho ni kizuri, kwa sababu kwa nyumba, nyumba mzima, usingizi ndiyo kitu ya maana kwangu, napenda kulala. Juu hata kazi ni huwa nape nalalanga wakati ni sifanyi chochote. So, mimi napenda kitanda kizuri kwa sababu ukilala vibaya kwa kitanda ngumu, hau tafurahia usingizi kwa sababu ukigeuka ukigeuka, unaskia umechoka. Sasa, yes, kuna wengine wanapenda ichoki gumu. But kwangu, napendilea hikiraisi, raisi, kizuri. Kama ni matress nikiiraria inaenda chini kidogo. Si sana kidogo. Yani inayumba yumba. Hiyo kitanda ni tamu sana. Usingizi mnono. Anapenda hiyo. Kwa sababu hata ndoto napenda kuotaota So sipende na nashinda ni kiamuka muka. Sasi wezitaka kitu ambacho kinakaa kama ni mawe. Usingizi mnono So.